Napenda kula nje ya nyumbani katika mkahawa wa kwa sababu mazingira yake hunipa utulivu na faraja. Mikahawa mingi huwa na nafasi safi. Mpangilio mzuri na viti na huduma nzuri. Jambo linalonifanya nijisikie huru na kufurahia chakula changu bila haraka. Pia napenda mazingira ambayo yanaruhusu kuzungumza na watu. Ni walioko ndani na kwa utulivu. Pia napenda kula kwenye mikahawa inayotoa chakula ninachokipenda hasa ile kile kilichopikwa kwa usafi na chenye ladha nzuri. Napenda kujaribu vyakula tofauti kutoka sehemu mbalimbali. Na kula nje hunipa fursa ya kugundua ladha mpya ambazo si rahisi kupata nyumbani hii hunifanya kila safari ya kula nje iwe uzoefu wa kipekee. Sababu nyingine inayonifanya nipende kula nje ni huduma ninayopewa. Wahudumu wanapokuwa na heshima na wanajali wateja hunifanya nijisikie kudhaminiwa. Huduma nzuri huongeza ladha ya chakula na kunifanya nitamani kurudi tena mahali hapo. Kwa ujumla, napenda kula nje ya nyumbani katika mikahawa. Kwa sababu ya mazingira, mazuri, chakula kitamu na huduma bora. Ni njia nzuri ya kupumzika, kufurahia muda wangu na kuji tunza baada ya shughuli za kila siku.

Ninapenda mbwa zaidi kuliko paka. Napenda mbwa kwa sababu ni mnyama mwaminifu. Wanaopenda kushirikiana na binadamu na wanaonyesha upedo wao waziwazi. Mbwa hunifanya nijisikie salama na kufurahi kwa sababu huwa karibu na watu wao na. Wanawapenda kucheza na kuwalida. Pia napenda mbwa kwa sababu ni lahisi kuwafunza na wanaweza kusaidia katika shuguli bali bali kama ulinzi uokoaji au hata kuwasaidia watu wenye mahitaji maalum. Uezo wao wa kusikilizana na kufuata maerekezo unanivutia sana na hunifanya niwaone kama marafiki wa kweli wa binadamu. Kwa ujumla, ninapendelea mbwa kwa sababu ya uwaminifu wao, urafiki wao na namna wanavyo weza kuungana na binadamu kwa kalibu na wananipatia faraja, furaha na hisia ya kuwa na rafiki wa kweli.

Ndiyo. Nimewahi kujifunza kupiga gitaa na ilikuwa uzoefu mzuri sana kwangu. Nilianza kujifunza kwa sababu nilikuwa na hamu ya muziki na nilitaka kuelewa jinsi ala hiyo inavyotengeneza sauti nzuri. Gitaa lilinivutia kwa sababu linaweza kutumika kuimba kupiga nyimbo za polepole au hata muziki wa kusisimua. Kulingana na jinsi lilivyopigwa mwanzoni kujifunza kupika gitaa haikuwa rahisi. Nilihitaji muda wa kuzoea kushika gitaa. Vizuri kuweka vidole kwenye nyuzi na kwa usahihi na kubadilisha akodi bila kuchelewa. Vidole vyangu vilikuwa vinauma lidogo mwanzoni lakini kwa mazoezi ya mara kwa mara nilianza kuzoea na hali ikawa rahisi zaidi kadri muda ulivyopita. Nilijifunza kupitia mbinu mbalimbali. Ikiwemo kutazama video na mafunzo kusoma maelekezo rahisi na kufanya mazoezi pekee yangu. Wakati mwingine nilijifunza nyimbo rahisi ili kujipa motisha na kuona maendeleo yangu. Kila nilipofanikiwa kupiga wimbo mmoja vizuri. Ilinipa hamasa ya kuendelea na kujifunza zaidi. Kujifunza kupiga gitaa kulinifundisha umuhimu wa subira na nidhamu. Nilielewa kuwa maendeleo hayaji haraka bali yanahitaji mazoezi ya mara kwa mara na kujitolea. Pia kuna nisaidia kupunguza msongo wa mawazo kwa sababu kupiga gitaa hunipa utulivu na furaha ninapo kuwana muda wangu binafsi. Kwa ujumla, kujifunza kupiga gitaa ilikuwa hatua muhimu katika safari yangu ya kujifunza muziki. Ingawa bado ninaendelea kuboresha ujuzi wangu, uzoefu huo unanipa ujasiri furaha na njia ya kujieleza kupitia muziki. Ni ujuzi ninaouthamini sana na ningepeda kuendelea kuukuza zaidi kadri na muda unapopita.

Ninapokutana na kazi ya dharura, jambo la kwanza ninalolifanya ni kutulia na kujizuia kufanya maamuzi ya haraka bila kufikiri. Najua kuwa hali ya dharura inaweza kuleta hofu au pressure, lakini ninajifunza kuwa mtulivu. Hunisaidia kufikiri kwa uwazi, kwa kutulia ninaweza kuelewa tatizo vizuri na kuepuka makosa yasiyoweza kusababishwa na pala pala. Baada ya kutulia, ninakipa vipaubele mara moja. Ninaangalia ni nini kinahitaji kufanywa haraka zaidi na ni nini kinaweza kusubiri kidogo. Ninachambua adhiri za kila kazi ili kuhakikisha ninashughulikia jambo lenye uzito mkubwa kwanza njia hii hunisaidia kutumia muda na rasilimali kwa ufanisi hata katika mazingira yenye msongo wa mawazo. Pia ninahakikisha nimewasiliana vizuri na watu wanaohusika ili ikiwa kazi ya dharura inahitaji ushirikiano na wengine. Ninatoa taarifa kwa uwazi na kwa wakati na kwa wakati. Mawasiliano mazuri husaidia kuepuka mkanganyiko. Hugawana majukumu ipasavyo na kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu na lake katika kutafuta tatizo. Zaidi ya hayo, ninatumia uzoefu wangu wa awali na ujuzi. Ninapupata. Kushughulikia hali kama hizo natafuta suluhisho la haraka lakini salama nikizingatia ubora wa kazi hata chini ya shinikizo. Ikiwa ninahitaji msaada au ushauri siogopi kuuliza kwa sababu lengo kuu ni kutafuta au kutatua dharura kwa njia bora zaidi. Kwa ujumla, ninashughulikia kazi za dharura kwa mchanganyiko wa utulivu. Mipango ya haraka, mawasiliano mazuri na uwajibikaji. Baada ya dharura kupita, ninajithamini ili kujifunza kutokana na uzoefu huwa wa kuboresha mbinu zangu kwa siku zijazo. Njia hii hunisaidia kukua kitaaluma na kuwa tayari zaidi kukabiliana na changamoto zinazo fanana.

Ninalinda faraga yangu mtandaoni kwa kuwa mwangalifu sana na taarifa ninazoshiriki kabla ya kuchapisha au kujaza taarifa yoyote. Ninajiuliza kama ni muhimu na kama inaweza kuniletea hatari baadaye kuepuka kushiriki taarifa nyeti kama anwani yangu kamili nambari za simu binafsi taarifa za benki au mipango yangu ya siri hatharani hasaa kwenye mitandao ya kijamii. Pili, ninatumia passwords imara na tofauti kwa akaubti yangu mbali mbali. Ninachanganya herufi kubwa na ndogo namba na alama maalumu ili kufanya iwe ngumu kwa mtu kuzisikia kuzifikia. Pia ninabadilisha nywila mara kwa mara na ninatumia uthibitashaji na hatua mbili ukipenda two factor authentication pale inapo patikana ili kuongeza usalama wa akaunti zangu. Tatu, ninakuwa na makini na programu za tovuti ninazotumia kabla ya kupakua programu au kujisajili kwenye tovuti. Ninahakikisha ni hali na ina sifa nzuri. Ninapo ninasoma ruhusa zinazo mbwa na programu na mimi hukataa zile zinazoomba taarifa sizizo za lazima. Pia ninahakikisha kifaa changu kina sasisho za usalama na programu ya kukinga thidi ya virusi. Nne inadhibiti mipango ya falagha kwenye mitandao ya kijamii. Ninachagua ni nini ni nani anayeweza kuona machapisho yangu kunitumia ujumbe au kunifuata. Ninapunguza ufikiaji wa uma na kuchagua kushirikiana zaidi na watu ninaowafahamu. Hii hunisaidia kupunguza hatari ya matumizi mabaya ya taarifa zangu au usumbufu usio wa lazima. Kwa ujumla, ninalinda faraga yangu mtandaoni kwa kuwa na tahathari nidhamu na ufahamu wa hatari zinazoweza kutokea. Najua kuwa mtandao ni sehemu muhimu ya maisha ya kisasa. Lakini pia unahitaji uwajibikaji mkubwa. Kwa kuchukua hatua hizi najilinda dhidi ya udanganyifu, udukuzi na matumizi mabaya ya taarifa zangu binafsi.

Ninapo fanya kazi ya ushirikiano na wengine kwanza ninahakikisha kuwa kila mwanachama wa timu anaelewa malengo ya pamoja. Hii ni muhimu ili kila mmoja ajue ni jukumu gani analohitaji kushugulikia na jinsi ya mchango wake unavyo saidia kufanikisha malengo ya timu. Kwa kufanya hivyo, tunakuwa na mwele keo sawa na kuepuka mkanganyiko au migogoro isiyo ya lazima. Pili, ninadhamini mawasiliano ya wazi na ya heshima. Ninahakikisha kuzungumza kwa uwazi kusikiliza mawazo ya mwingine na kutoa murejesho chanya wakati unaohitajika. Kushirikiana kwa njia hii hunisaidia kujenga uaminifu na kuheshimiana kati ya wanatimu. Jambo linaloongeza ufanisi wakazi zetu za pamoja. Tatu, ninashirikiana kwa kutoa msaada msaada pale mwngine anapohitaji. Kila mtu anapo kuwa na changamoto au muzigo wa kazi. Ninaweza kusaidia kwa ushauri, kushiriki raslimari au kushugulikia sehemu za majukumu lake. Hiu husaidia kudumisha mchakato mzuri wa kazi na kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati na wa kiwango cha juu. Ninajitahidi kuleta suluhisho badala ya kuzingatia matatizo wakati changamoto inatokea. Badala ya kulalamika au kutafuta makosa ninachagua, jinsi timu inaweza kushirikiana kupata suluhisho la haraka lenye ufanisi. Njia hii husaidia timu kushirikiana kwa amani na kuongeza mshikamano wa timu. Kwa ujumla, nashugulikia kazi ushirikiano na mipango wangabiti, mawasiliano, mazuri, msaada, wapamoja na suluhisho la amani wakati wa changamoto. Kwa kufanya hivyo, kazi inakamilika kwa ufanisi wanatimu wanajisikia kuthaminiwa na tunapata matokeo bora ambayo kila mmoja anaweza kujivunia.

Timu ninayofuata ya michezo kwa karibu ni timu ya taifa ya Argentina katika soka. Nimekuwa nikiifuata timu hii kwa sababu ya wachezaji wenye kipaji na wa kipekee na inajulikana kuwa mpira wa kuvutia unaoshirikisha mashabiki wengi duniani. Kufuatilia timu hii kunanipa furaha na hamu sa hasaa wakati wa mashindano makubwa kama kikombe la dunia. Au kopa Amerika. Pili, napenda kufuatiria Argentina kwa sababu ya wachezaji wake wanojulikana kwa nidhamu ustadi wa kipekee na uwezo wao wa kufanya mambo makubwa uwanjani. Ni timu inayojumuisha wachezaji wachanga wenye nguvu na uzoefu wenye mkubwa jambo linaloongeza ubora wa mchezo na kuifanya iwe ya kuvutia na napata zamu. Timu. Ninapenda jinsi argentina inavyoshirikisha mashabiki wake. Kuona matokeo mashambulizi na mbinu za timu hunipa hisia ya ya mshikamano na wana wapenzi wengine wa soka. Pia kila mechi hunipa fursa ya kujifunza zaidi kuhusu michezo mbinu za wachezaji na jinsi timu inavyoshirikiana kufanikisha ushindi. Nne mara nyingi ninapofuatilia argentina ninajisikia motisha na hamsa ya kufuata na timu nyingine au mashindano. Ni aina ya burudani ambayo pia huniunganisha. Huniunganisha na familia marafiki au mashabiki. Kwani tunashirikiana kushangilia na kutafsiri matokeo na kujifunza pamoja kuhusu michezo. Kwa ujumla kufuatiria timu ya taifa ya Argentina hunipa furaha. Elimu ya soka na hisia za mshikamano na mashabiki wengine. Ni jambo linalonifundisha kuhusu kazi ya pamoja nidhamu na juhudi zinazohitajika kufanikisha malengo si tu uwanjani mbali pia katika maisha yangu ya kila siku Muzika.

Ninapo sherekea siku kuu napanda shugri zangu mapema ili kuhakigisha siku hiyo nii ya fulaha na enye kubu kubu mzuri. Kawahida. Naanzia kwa kushiriki ibada au sherehe za kideni. Ikiwa ni sehemu ya desturi yangu ya kusherehekea siku kuu. Ibada huniunganisha kiroho. Kunipa utulivu wa ndani na kunisaidia kuanza siku kwa moyo safi na mtazamo chanya. Pili napenda kushirikiana na familia na marafiki katika sherehe za siku kuu. Tunaandaa chakula maalumu kushirikiana katika michezo au shughuli za kijamii na wakati mwingine ku badilishana zawadi au maneno ya faraja. Kusherehekea pamoja kunanifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii na ku kuniongeza furaha ya siku hio. Tatu, napanga pia shughuli za kupumzika na burudani. Kwa mfano, inaweza kuwa ni kutazama filamu, kusikiliza muziki au kufanya matembezi na familia. Shughuli hizi huniwezesha kupumzika, kuburudisha na kufurahia muda wangu bila msongo wa kila siku. Hii inafanya siku iwe ya kipekee na yenye kumbukumbu nzuri. Nne, ninahakikisha kuwa sherehe zangu zinahusisha pia ushirikiana na wale waliokaribu na hitaji wakati mwingine kutoa msaada au zawadi kwa jamii au familia zisizo na uwezo. Kwa kufanya hivyo, ninapata furaha ya kiroho na nijisikie kuwa nimechangia katika furaha ya wengine. Jambo linaloongeza thamani ya siku kuu. Kwa ujumla, ninasharehekea siku kuu kwa mchanganyiko wa ibada kushirikiana na familia na marafiki, burudani na kusaidiana na wengine. Kila mwaka ninalenga kufanya sherehe zangu kwa kza kumbukumbu furaha na kunifundisha thamani za upendo mshikamano na kushirikiana na wengine.

Ndio napenda mvua kwa sababu inanipa hisia ya utulivu na amani ya ndani. Wakati mvua inaponyesha mazingira hubadilika na kuwa tulivu zaidi. Kelele hupungua na hewa huwa safi. Hali hii hunisaidia kupumzika kisaikolojia na kuondoa msongo wa mawazo uliokusanyika kutokana na shughuli za kila siku. Pili napenda mvua kwa sababu ina umuhimu mkubwa na kwa mazingira na maisha ya binadamu. Mvua husaidia mimea kukua ardhi kupata rutuba na vyanzo vya maji kujaa. Ninapo ona mvua ikinyesha ninatambua thamani yake kwa wakulima wanyama na jamii kwa ujumla. Jambo linalonifanya nidhamini zaidi tatu, mvua hunipa fursa ya kufanya shughuli zinazo penda nikiwa ndani ya nyumba, wakati wa mvua napenda kusoma vitabu, kuandika na kusikiliza mziki kwa utulivu, sauti ya matone ya mvua hunifanya nijisikie nime nimefarijika na kunisaidia kuzingatia kile ninacho fanya bila usumbufu nne. Mvua huni kumbusha wakati wa utoto na kumbukumbu nzuri nakumbuka kucheza chini ya mvua na kutazama mvua ikinyesha nikiwa ndani ya nyumba na familia. Kumbukumbu hizi huni letea furaha na kunifanya nijisikie karibu zaidi na maisha yangu ya awali. Kwa ujumla napenda mvua kwa sababu ya utulivu inayo nipa umuhimu wake kwa mazingira na hisia nzuri inazoleta. Ingawa wakati mwingine inaweza kuleta changamoto kwangu. Mvua ni baraka inayobeba uzuri maana utulivu wa kipekee katika maisha.

Asubuhi nina jitahidi kula chakula chenye lishe bora kinachonipa nishati ya kuanzia siku kwa nguvu. Mara nyingi ninapendelea hilo yenye mchanganyiko wa protini. Wanga na matunda kwa mfano ninaweza kula mayai mkate nafaka kamili au wali. Wa kahawa pamoja na matunda kama ndizi umachungwa. Mulo huu hunisaidia kuwa na nguvu, kuepuka njaa, mapema na kuimarisha umakini kazini au shuleni. Pili, napendelea pia kunywa maji chenye afya asubuhi. Hii inaweza kuwa chai au kijani, kahawa, kidogo au maziwa ambayo huipa mwili maji na virutubisho muhimu. Kunywa kinywaji hiki hunisaidia kuimarisha mwili na kuongeza nishati na kuanda mwili kwa shughuli za siku nzima. Ni sehemu muhimu na utaratibu wangu wa asubuhi. Tatu. Mara nyingi huu changanya nafaka na protini katika mulo wangu wa asubuhi kwa mfano nafaka kamili kama oat. Au conflicts zinazo toa wanga wakutosha. Wakati protini kutoka mayai na maziwa husaidia misuli na nguvu za mwili. Mchanganyiko huu hufanya mulo wangu kuwa mzuri kiafya. Unaleta utulivu na njaa kuwa kwa mda mrefu na husaidia mwili kufanya kazi vizuri nne, napendelea pia kuongeza matunda au mboga dogo kwenye mulo wa asubuhi. Hii hunisaidia mwili kupata vitamini madini na nyuzi-nyuzi muhimu na mgenyo wa chakula. Kwa kufanya hivyo, mwili wangu unapata lishe kamili. Unadumishwa kuwa na afya na unakuwa tayari kushughulikia changamoto za siku nzima. Kwa ujumla, asubuhi ninakula mulo wa protini wanga matunda na kinywaji chenye afya. Mulo huu hufanya hunipa nguvu unyevu na lishe muhimu na husaidia kuanza siku kwa mtazamo chanya umakini na urahisi unaufanisi katika shughuli zangu za kila siku.

Utoto wangu ulijaa shughuli nyingi nilizo penda sana hasa zile zilizo kuwa zinanipa furaha na kunifanya nijisikie huru. Nlipenda sana kucheza michezo ya nje kama kukimbia kuruka kamba na kucheza mpira na marafiki wangu michezo hii ilinisaidia kutumia nguvu zangu kujenga urafiki na kujifunza kushirikiana na wengine tangu nikiwa mdogo. Pili nilipenda sana kuchora na kuandika hadithi fupi. Nilifurahia kutumia kalamu na rangi kueleza mawazo yangu na ndoto zangu. Shughuli hizi zilinisaidia kukuza ubunifu wangu na kunipa nafasi ya kueleza bila hofu. Mara nyingi nilitumia muda mwingi nikiwa peke yangu nikachora au kuandika jambo lililofanya nipate amani ya akili. Tatu nilipenda kusikiliza hadithi na kusoma vitabu ya hadithi. Hadithi za jadi na vitabu ya kupitia hadithi hizo. Nilijifunza maadili subira na tofauti kati ya mema na mabaya. Jambo lililo changia kukuza tabia yangu nne nilifurahia kupata na kusaidia wazazi au watu wazima katika kazi ndogo ndogo za nyumbani ingawa zilikuwa kazi rahisi zilinifanya nijisikie kuwa umuhimu na kuwajibika. Hii ilinifundisha nidhamu bidii na thamani ya kushirikiana na familia na jamii. Kwa ujumla utoto wangu ulikuwa kipindi cha kujifunza kucheza na kugundua vipaji vyangu shughuli niliyopenda kufanya utotoni zilichangia sana kunifanya niwe mtu alie mtu nilie leo. Zina nijenga kimaadili kihisia na kijamii kuni andaa kwa changamoto za maisha ya utu mzima.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbali mbali zinazo lenga kuimarisha mshikamano na maendeleo ya pamoja. Kwanza ninajitahidi kushiriki kikamilifu katika shughuli za kijamii kama mkutano ya kijiji au mtaa. Shughuli za usafi na mazingira na matukio ya kijamii ushiriki wangu unanisaidia kuelewa ninahitaji mahitaji ya jamii na kuupea nafasi na kutoa mchango wangu kwa maendeleo ya pamoja. Pili, nachangia katika jamii kwa kusaidia watu kwa maarifa na ujuzi nilio nao. Ninapopata fursa huwasaidia vijana, wanafunzi na wanajamii wenzangu kwa ushauli, mafunzo au msaada wa kielimu. Ninaamini kuwa kushirikiana maarifa husaidia jamii kukua na kuwapa watu uwezo wa kuboresha maisha yao. Tatu, ninashiriki katika jamii kwa kuhimiza amani, heshima na maendeleo kati ya watu. Na ninapendelea kusikiliza wengine kuelewa mitazamo yao na kusaidia kutatua migogoro kwa njia ya mazungumuzo na busara. Hunisaidia kujenga jamii yenye umoja na mazingira mazuri ya kuishi pamoja. Nne, ninajitolea pia kusaidia wale wasio katika walio katika mahitaji kadri ya uwezo wangu. Hii inaweza kuwa kwa kutoa msaada wa chakula nguo na hata msaada wa kimaadili na kihisia. Ninaamini kuwa kusaidiana ni msingi wa jamii imara na yenye huduma, yenye huruma. Kwa ujumla, ninashiriki katika jamii yangu kwa vitendo. Mawazo na moyo na kujitolea ninaamini kwa kila mchango hata ukiwa ni mdogo. Una usaidizi wake.

Ninajitunza kwa kuzingatia afya yangu ya mwili akili na hisia kwa pamoja. Kwanza nahakikisha ninapata usingizi wa kutosha kila siku kwa sababu usingizi mzuri hunisaidia kurejesha nguvu kuboresha umakini na kudumisha hali nzuri ya mwili. Pia ninajitahidi kula chakula chenye lishe bora na kunywa maji ya kutosha ili kuupa mwili wangu nguvu na virutubisho vinavyohitajika. Pili, najitunza kwa kufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara. Inaweza kutembea kufanya mazoezi mepesi nyumbani na kushiriki shughuli kama kuogelea na kukimbia. Mazoezi hunisaidia kuboresha afya ya moyo, kuimarisha misuri na kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya mazoezi nahisi mwili wangu ukiwa mwepesi na akili yangu ikiwa tulivu zaidi. Tatu, ninazingatia sana afya yangu ya mwili na hisia ninazotenga na msongo wa mawazo kwa kupanga muda wa kupumzika. Kufanya shughuli ninazopenda na kuzungumza na watu ninao waamini ninapokutana na changamoto. Najipa muda na kutafakari na kutafuta suluhisho kwa utulivu badala ya kujilaumu au kukata tamaa. Nne, ninajitunza kwa kueka mipaka mizuri katika maisha yangu na ya kila siku. Ninajifunza kusema hapana pale inapobidi na kuepuka mambo yanayonichosha kihisia na kuniletea shinikizo lisilo la lazima. Pia na ninapunguza matumizi ya mitandao ya kijamii na kulinda amani ya akili yangu na kuzingatia mambo yenye maana zaidi katika maisha yangu. Kwa ujumla ninajitunza kwa kujali mwili wangu akili yangu na hisia zangu na usawa naochukulia kujitunza kama jukumu muhimu katika maisha yangu kwa sababu kunaniwezesha kuwa na afya jema furaha na uwezo wa kushughulikia majukumu yangu na kuwasaidia wengine kwa ufanisi.

Ndiyo. Napenda kula popcorn kwa sababu ni vifuniwa vinavyofurahisha na kunipa burudani. Hasa ninapokuwa nikitazama filamu na niki sherehekea. Popcorn zina ladha nyepesi laini ya kuvutia na hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Ninapozila huhisi kama ninajipa muda maalum na kujifurahisha na kupumzika. Pili. Napenda popcorn kwa sababu. Vitafunwa rahisi na visivyo na uzito mkubwa tumboni ukilinganisha na vyakula vingine popcorn zinaweza kuwa na mafuta kidogo hasa vinapo tayarishwa kwa njia ya afya hii hunifanya niweze kuzila bila kujilaumu sana hasa ninapojaribu kudumisha mtindo wa maisha yenye afya. Tatu, popcorn pia hunikubusha nyakati nzuri niliposhiriki na familia au marafiki mara nyingi. Kula popcorn huambatana na vicheko na mazungumzo ya burudani za pamoja. Hivyo si chakula tu bali ni sehemu ya kumbu kumbu na uzoefu mzuri unao imarisha mahusiano.

Zoeya nzuri nilio puni na kuiendeleza ni kupanga siku yangu mapema kabla ya kuanza shuguri kira asubuhi na jioni na ya siku ilio tangulia. Ninategea muda wakufikilia na kuandika mambo muhimu niliopaswa kufanya zoeya hii hunisaidia kuwa na muelekeo mzuri. Kupunguza msongo wa mawazo na kufanya nianze siku nikiwa na mpango urio wazi. Pili, nimejenga zoea la kujali afya yangu na ku na kula chakula chenye lishe na kunywa maji ya kutosha kira siku nimejifunza kuwa afya jema ni msingi wa kufanya kazi kwa ufanisi na kuishi maisha yenye fulaha. Zoea hio hunisaidia kuwa na nguvu umakini wa mwiri na unafanya kazi vizuri bila uchovu wa mwiri mara kwa mara. Tatu, nimejenga pia zoea la kusoma au kujifunza mambo mambo jipya kila siku hata kama si kwa muda mfupi. Nili ninaweza kusoma kitabu makara au kujifunza ujuzi mpya kupitia njia bali bali zoea hii hunipanua mawazo yangu na uniongeza maalifa ya kufanya niendele kukuwa binafsi na kitaaluma. Nne, zoea zingine muhimu ni nilio jenga ni kujidhamini na kujirekebisha. Ninajitenga mara kwa mara ili kutahadhali matendo yangu mapanikio na makosa niliofanya. Kwa kufanya hivyo, ninajifunza kutokana na uzoefu wangu wa kujitahidi kuwa mtu bora kila siku bila kujiraumu kupita kiasi. Kwa ujumla, zoea nzuri nililojenga kama kupanga muda kwa ajiri ya afya, kujifunza kila siku na kujithamini nimechangia sana maendeleo yangu. Zoea hii hunishadia kuishi kwa nidhamu, uwajibikaji na muelekeo mzuri na zinani ada kunika biliana na changamoto za maisha kwa ujasiri na hekima.

Diyo. Nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa na uzoefu huo ulinipa ulikuwa wakuvutia sana kwangu. Nilivutiwa na fursa ya kuona kazi balibali za wasani. Tofauti kila monja akiwa na mutazamo na mutido wake wakipeke. Kuwa katika mazingira haya ya sanaa kulinifanya nijisikia nimefunguliwa macho na mawazo mapya kuhusu ubunifu na mawasiriano ya kihisia kupita kupitia sana. Pili maonyesho ya sanaa yalinisaidia kuelewa kuwa sanaa ni ucholaji wa peke. Bali ni jia pana ya kujieleza. Niliona michoro sanamu picha na hata kazi za sanaa za kisasa zinao tumia vifaa ya kawaida kwa njia isio ya kawaida. Hii ilinifanya nitambuwe jinsi wasanii wanavyo tumia ubunifu wao. Kueleza ujube hisia na maswala ya kijamii tatu, nilifurahia kusoma maelezo yaliyo kuwa yameambatanishwa na kazi ya sana. Maendeleo hayo yalinisaidia kuelewa historia na kazi usika msukumo wa wasani na ujube ulio kusudiwa kupitia hilo. Niliweza kuhusisha kazi ya sanaa na maisha ya kila siku, historia na changamoto za jamii. Nne, maonyesho ya sanaa yalinipa pia nafasi ya kutana na watu wengine wenye mapenzi sana, sawa ya sanaa mazungumuzo tulio kuwa nayo yaliogeza kuelewa uwelewano wangu na kunipa mitazamo mipya kuhusu kazi nilio ziona. Uhusiano huu wa mawasiriano ulinifanya nithamini zaidi guvu ya sanaa katika kunganisha watu. Kwa ujumla, kwenda kwa maonyesho ya sana kulikuwa tukio la kujifunza, kufurahia na kutafakali uzoefu huo uli niongeza shuklani na ubunifu wa binadamu na kuni hamasisha kuendelea kudhamini sanaa kama jia muhimu ya mawasiriano utamaduni na kujieleza katika jamii.

Ili kujiadaa kwa mkutano kwanza ninahakikisha ninaelewa maudhui ya mkutano huo ninasoma ajeda mapema ili nijue mada zinazotalajiwa na malengo yanayotalajiwa kufikiwa hi hunisaidia kujiadaa kiakiri na kujua ni mchango gani ninaweza kutoa ili mkutano uwe wa manufaa kwa wote. Pili, ninakusanya taalifa na nyaraka muhimu zinazohusiana na mkutano. Ninaweza kupitia ripoti kubukubu za mikutano iliopita au data yoyote muhimu itakayonisaidia majadiriano. Kwa kufanya hivyo, ninakuwa tayari kujibu maswali kutoa maoni yenye msingi na kuchangia kwa ufanisi katika maamuzi yatakayofanyika. Tatu, ninapanga mawazo yangu na hoja ninazotaka kuwasilisha ninaandika pointi muhimu au maswali abayo ninaweza kuuliza wakati wa mkutano. Zoya hii hunisaidia kupunguza kwa uwazi kuepuka kusahao hoja muhimu na kuwasilisha kwa uwazi ujasiri bele na wasiriki wengine. Nne, ninajiadaa pia ku kimazingira na kimaadili. Ninahakikisha ninawahi kufika au kujiunga na mkutano kwa wakati. Nina vifaa vinavyohitajika na daftali au kifaa cha kielektroniki na ninajitayalisha kisaikolojia kwa msika. Msikirizaji mzuri hii hunisaidia kuheshimu muda wa wengine na kudumisha nidhamu ya mkutano. Kwa ujumla ninajiadaa kwa mkutano kwa kuelewa ajeda kukusanya taarifa kupanga mawazo na kujiadaa kimaadiri. Maadiri ku hufanya niwe mshiriki mwenye mchango. Najiamini nikisaidia mkutano kufanikisha malengo yake kwa ufanisi na mafanikio.

Hili kuongeza uzalishaji wangu. Kwanza ninajitahidi kupanga kazi zangu kwa mpangilio mzuri. Ninavipa upa ubele viyangu mapema kwa kubaini ni kazi zipi ni muhimu zaidi na zipi zina muda wa mwisho wa halaka. Kwa kufanya hivyo, ninaepuka kuchanganyikiwa na kupoteza muda na inakuwa na mwelekeo wazi na kire ninachopaswa kufanya kila siku. Pili, inagawanya kazi kubwa katika manjukumu mandogo yanayoweza kushugulikiwa kwa urahisi. Njia hi hunisaidia kuanza kazi bila hofu na au kusita. Kwa sababu kila hatua inaonekana kuwa rahisi na inawezekana. Kukamilisha majukumu madogo hunipa motisha ya kuendelea bere na kuniogeza ali na kumaliza kazi yote kwa wakati. Tatu, ninahakikisha ninapunguza vi. Subufu ninavyo weza kunipoteza. Umakini ninapofanya kazi. Najitenga na simu na mitadao ya kijamii pale inapowezekana na ninaunda mazingira tulivu yanayo niluhusu kuzingatia kazi kikamirifu. Umakini huu hunisaidia kufanya kazi kwa haraka na kwa ubola zaidi. Nne, nnazingatia pia afia yangu ya muiri na akiri kama sehemu ya uzarishaji. Napata usingizi wa kutosha kula chakula chenye afia na kuchukua mapumziko mafupi wakati wa kazi. Mapumziko hunisaidia kuodoa uchovu, kulejesha umakini na kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi bila kuchoka halaka. Kwa ujumla, inaongeza uzarishaji wangu kwa kupanga vizuli, kugawanya kazi, kuthibiti visubufu na kujari afya yangu. Michanganyiko wa binu hizi hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, kukamilisha majukumu kwa wakati na kudumisha ubora mzuli katika kazi ninayofanya.

Ndio. Nagawanya taka zangu kwa umakini kwa sababu ni njia muhimu ya kulinda mazingira kwanza natenganisha taka zinazoweza kurejelewa kama plastiki karatasi chuma na kioo na zilezinazo weza kurejelewa. Hii hunisaidia kuhakikisha kuwa taka hizo zimeweza kuchakatwa tena baada ya ku kuishia dump dumping site. Pili natenganisha taka za kikaboni kama mabaki ya chakula na majani. Taka hizi zinaweza kutumika kutengeneza compost ambayo ni mbolea asilia inayosaidia kuboresha udongo. Kwa kufanya hivyo napunguza kiasi cha taka kinachotupwa na pia nachangia kilimo endelevu. Tatu, ninakuwa makini na taka hatarishi kama betiri vifaa vya kielektroniki vilivyo haribika na dawa zinazoisha muda wake. Taka hizi nazihifadhi kando na kuzitupa katika vituo maalumu vinavyokubali taka hatarishi ili kuepuka madhara ya kiafya ya binadamu na mazingira. Kwa ujumla kugawanya taka zangu hunisaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira. Kuhimiza uleke urejeleshaji na kutumia rasilimali kwa njia endelevu. Ni zoea rahisi lakini lenye mchango mkubwa kwa jamii na dunia kwa ujumla.

Kitabu ninacho kipenda zaidi ni kigogo. Kinacho adikwo na Pauline Care. Nilipo kisoma kwa mala ya kwanza mawazo yangu ya kwanza yalikuwa kwamba ni kitabu chenye ujube mzito na wakweli kuhusu maisha ya jamii. Hadithi hii inafanya nitafakali kwa kina kuhusu uogozi matumizi mabaya ya madalaka na jinsi siyasa zinazo eza kuwadhiri watu wa kawaida. Lugha yake ni dahisi kueleweka lakini ujube wake ni mzito na unagusa moyo. Ninakipenda kitabu hiki kwa sababu kinazungumzia maswala ya siyasa na jamii kwa uhalisia mkubwa. Kinaonyesha wazi jinsi viongozi wabaya wanavyo weza kutumia nafasi zao. Kujinufaisha huku wakisahao. Mahitaji ya wananchi pia kinaonyesha namna jami inavyo inavyo nyamazishwa na kudanganywa. Jabo abaro bado linaonekana katika jamii nyingi hadi leo. Kwa hivyo, kitabu hiki ni si hadithi ya kubuni tu badi ni kioo cha maisha halisi. Muhusika ninae mkubuka sana katika kitabu hiki. Ni cha kigogo ni sudi. Yeye anawakilisha viongozi. Muhusika ninae mkubuka sana katika kitabu hiki ni majoka mwenyewe. Yeye anawakilisha viongozi wanaotumia nguvu na mamlaka vibaya bila kujari haki na ustawi. Wajamii igawa ni muhusika wakupendezwa. Kimaadiri na muhusika muhimu kwa kisababu anafudisha somo kubwa kuhusu athali za uongozi mbaya. Kupitia yeye ninaelewa kwa nini? Wajibikaji na uongozi bora ni muhimu sana. Ushauri wangu kuhusu kitabu hiki ni kwamba kira mtu hasa vijana anapaswa kukisoma kitabu hiki. Kinasaidia kufungua macho na akili kuhusu siyasa na nafasi ya wanainchi katika jamii. Kinahimiza watu kufikiri, kuuliza maswari na kutokubali kila kitu bila kuchunguza. Pia ni kitabu kizuri kwa wanafunzi kwa sababu kinachangamusha fasihi na elimu ya kijamii. Dio, napenda sana kusoma kitabu kingine cha wandishi huyu Pauline Care, mtido wake wa uandishi unambuto na ujube wake una maana kubwa kwa jamii. Kama kigogo kimeweza kunifanya ni tafakali kwa kina hivi na aamini vitabu vyake vingine pia inaweza kuongeza maarifa na kunipa mtazamo mpana zaidi kuhusu maisha ya jamii na siyasa.

Ninapenda zaidi mikutano inayopangwa vizuri na yenye malengo yaliyo wazi. Ninapohudhuria mkutano napenda kujua mapema unahusu nini, kwanini umeitishwa na ni matokeo gani yanayotarajiwa. Hii hunisaidia kujiandaa kufikiria na kimawazo na pia kunifanya nihisi kuwa muda wangu unathaminiwa. Mikutano ya aina hii huwa na mwelekeo mzuri na hufikia maamuzi ya maana. Pia napenda mikutano ya ushirikiano ambayo kila mshiriki anapata nafasi ya kutoa mawazo yake. Ninathamini sana mazingira ambayo watu wanahimizwa kuzungumuza kwa uhuru bila kuogopa kukataliwa au kubezwa. Aina hii ya mkutano hujenga imani kati ya washiriki na huongeza ubunifu kwa sababu mawazo tofauti yanakusanywa na kuchambuliwa pamoja. Mikutano mifupi lakini yenye tija pia hunivutia sana. Ninaamini kuwa mkutano mzuri hauhitaji kuchukua muda mrefu sana. Ili kukuwa na mafanikio, mradi au ajenda. Ifuatwe kuwa na matokeo makubwa. Hii hunisaidia kusawazisha kazi zangu nyingine bila kuhisi kuchoka au kupoteza muda. Zaidi ya hayo, napenda mikutano inayotumia vielelezo kama slaidi, takwimu au mifano halisi. Hii hunisaidia kuelewa hoja kwa urahisi zaidi na kukumbuka kilichojadiliwa. Mikutano inayojumuisha mawasiliano mazuri hufanya mada kuwa hai na kuvutia baada ya kuwa kuchosha au kinadharia sana. Kwa ujumla, napenda mikutano inayoheshimu muda, mawazo na mchanganyiko wa kila mshiriki. Mkutano mbora kwangu ni ule unaoongeza maarifa, unanipa nafasi ya kushiriki kikamilifu na kuniacha nikiwa na kuelewa wazi na hatua zinazofuata. Aina hii ya mkutano hunifanya nijisikie kuwa sahemu muhimu ya timu au kijamii husika.

Ninatumia muda wangu wa bule kwa jia inayoniwezesha kupumzika, kujifunza na kujibolesha binafsi. Baada ya shughuri za kazi au masomo napenda kutumia muda wangu wa bule kuondoa mawazo ya masongo. Msongo kwa kufanya mambo yanayonipatia fulaha na utulivu wa akili, hii hunisaidia kulejesha guvu na kujiadaa vyema kwa majukumu yanayofuata. Mojawapo ya shughuri ninazofanya mara nyingi ni kusoma vitabu au makara zinazohusiana na maendeleo binafsi na maswara ya kijami. Kusoma hunisaidia kupunguza mawazo yangu. Kupata mahalifa mapya na kuelewa mitazamo tofauti ya maisha. Wakati mwingine husoma pia hadithi au liwaya ili kuburudika na kuipa akiri yangu mapumziko. Pia hutumia muda wangu wa bule, kutazama vipindi vya kierimu na video mutandaoni, napenda maudhui yanayoogeza ujuzi, kama vile teknolojia, ujasirimali au historia, hii hunisaidia kutumia muda wangu kwa njia yenye manufaa badala ya burudani isio na tija. Aidha, hunifanya niendele kujifunza hata inje ya mazingira rasmi ya kazi au darasa. Kwa upande wa burudani, napenda kutumia muda wangu wa bule na familia au marafiki. Tunaweza kuzungumza kushiriki chakura au kufanya matembezi mafupi. Muda huo hunijenga hisia na kunisaidia kudumisha mahusiano mazuri na watu ninaowaajiri. Uhusiano huu hunipa falaja na kuniogeza fulaha maishani. Kwa ujumla, ninahitaji kutumia muda wangu wa bule kwa usawa kati ya kupumzika na kujifunza na kujenga mahusiano. Ninaamini kuwa matumizi mazuri ya muda wa bule huchangia afya njema ya akiri. Maendeleo binafsi na maisha ya uwiano mzuri.

Ndio. Na wafahamu majirani wangu na ninaona hiro kuwa jabo muhimu sana katika maisha ya kila siku. Kujwana na majirani husaidia kuhishi kwa amani na usarama zaidi kwa sababu tunakuwa tayari kusaidiana inapo hitajika ninajitahidi kuwasalimia kuzungumza na nao kwa heshima na kujenga mahusiano mazuri tangu muanzo. Kwa kadri muda unavyo pita, ninaweza kuajua majirani wangu kwa majina na kuelewa kwa kiasi furani maisha yao ya kila siku, tunabadirishana mawazo kuhusu maswala ya kawaida. Kama usafi wa mazingira, usalama wa eneo na ustawi wa jamii yetu. Mawasiriano haya huusaidia kujega waminifu na mshikamano kati yetu. Pia kujuana na majirani kuna hakikisha kusaidiana wakati wa thalura au mahitaji ya gafla. Mfano tunaweza kuangalia nyumba za wenzao wanao kuwa safarini. Kuhakikisha kushirikiana katika maswala ya usarama na kusaidia wakati wa shida. Hi hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jami inayo jari na inayo ungana. Zaidi ya hayo. Mahusiano mazuri ya majirani uchangia ustawi na kihisia na falaja kuhishi mahali hambapo watu wanajali. Na wako tayari kusaidia. Hali hii upunguza migogoro na hujenga mazingira ya urafiki. Kuheshimiana ambayo ni muhimu kwa maisha yenyewe yenye utulivu. Kwa ujumla. Kwa fahamu majirani wangu unisaidia kuhishi kwa amani, usarama na mshikamano. Ninaamini kuwa jamii imara. Uanzia kwenye mahusiano mazuri kati ya majirani na ndio maana ninahendelea kuthamini na kudumisha uhusiano huo kila siku.

Ndio, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu ninaona ni njia rahisi ya salama na kulida taalifa zangu za vifaa vyangu. Mfumo huo huniruhusu kufungua simu au kifaa changu haraka bila kuhitaji kukumbuka nenosili lefu. Jabo linaronihakikishia matumizi ya kila siku. Pia hunipa uhakika kwamba mimi ni mimi pekee ninaweza kukifikia kifaa changu. Ninauamini mfumo wa vidole kwa sababu unategemea alama za kipekee za mwiri wangu ambazo haziwezi kuigwa kirahisi. Kira mtu ana alama tofauti za vidole. Hivyo mfumo huu hutoa kiwango cha juu cha usarama ikilinganishwa na mbinu za kawaida kama pin au mcholo. Hii hunifanya nijisikie sarama zaidi ninapo hifadhi taarifa muhimu kama mawasiriano picha na taarifa za kifedha. Pia ninathamini mfumo huu kwa sababu ni wa haraka na unaokoa muda katika mazingira ya kazi au ninapokuwa na haraka ninaweza kufungua kifaa changu kwa sekunde chache bila usubufu. Hii hunisaidia kuwa na ufanisi zaidi hasa ninapohitaji kupata taarifa ya dharula au kujibu ujube muhimu. Zaidi ya hayo, mfumo wa vidole hunisaidia kuthibiti falagha yagu. Hata kama mtu mwengine atashika kifaa changu, hawezi kukifikia bila alama zangu za vidole. Hii hunipa amani na amani ya akili na kunifanya niwe hulu kutumia teknolojia bila hofu ya kuvamiwa kwa taarifa binafsi. Kwa ujumla, kutumia mfumo wa usalama wa vidole ni uamuzi nilioufanya kwa kuzingatia ulahisi, usalama na ulinzi wa falagha yangu. Ninaona ni teknolojia muhimu inayosaidia kulinda maisha yangu ya kidigitali katika ulimwengu wa sasa unaotegemea sana vifaa vya kielektroniki.

Utaratibu wangu wa kahawa au chai ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku hasa asubuhi mara nyingi hukunywa chai badala ya kahawa kwa sababu inanipa nguvu utaratibu bila kunifanya nijisikie wasiwasi. Chai hunisaidia kuanza siku nikiwa mturivu na mwenye umakini hasa kabla ya kuanza kazi au shughuri muhimu ninahisi kuwa chai inanipa mawazo mazuri kwa siku. Kwa kawaida hukunywa chai asubuhi mapema mara tu badala baada ya kuamka. Hu dio wakati ninaohisi mwiri wangu unahitaji zaidi. Wakati mwengine kama nina siku defu au kazi nyingi naweza kunywa kikobe kingine cha chai. Alasiri ili kujiongeza nguvu. Siwezi kunywa chai usiku sana kwa sababu sipendi usingizi wangu uvulugike ndani ya chai yangu mara nyingi huongeza maziwa na sukari kidogo ili kupata ladha ninayoipenda wakati mwengine huongeza tangawizi au mdalasini hasa ninapohisi balidi au ninapotaka chai yenye ladha ya pekee. Viugo hivi hunifanya hufanya chai iwe na ladha nzuri zaidi na pia hunisaidia kiafya. Mahali ninapopenda kunywa chai ni nyumbani hasa nikiwa nimekaa mahali tulivu kama sebuleni au karibu na dirisha. Ninapenda kunywa chai taratibu huku nikitafakari au nikisoma kitu kidogo. Wakati mwengine hukunywa chai nikiwa kazini lakini hua sio ya kufurahia sana kama ile ya nyumbani kwa sababu mazingira huwa ya haraka. Ninapokosa kunywa chai yangu ya kawaida huhisi kama kuna kitu kimekosekana katika siku yangu. Huwa nahisi nimeanza siku bila mpangirio au bila hamsa ya kutosha. Ingawa bado naweza kuendelea na shughuri zangu. Chai hunipa hali ya faraja na utulivu wa kiakiri. Kwa hiyo, kwangu mimi chai si kinywaji tu bali ni sehemu ya utaratibu unaonisaidia kujisikia vizuri kimwiri na kiakiri.

Nyama ni nayo ipeda zaidi ni nyama ya ng'ombe kwa sababu inaladha ya kipeke na inapatikana kwa jia baribari za kupika abazo unifanya kila mara niwe na chaguwo jibia ninapo kula nyama ya ng'ombe ilio pikwa vizuri hushiba vizuri na pia ufulahisha kimaoneleo na kili kimacho. Latha yake ya asiri ikiwa imechanganywa na viungo sahihi. Hu nifanya nitafakari uzuri na wachakula cha kitamanduni na kile cha kisasa. Pili na peda nyama ya ngombe kwasababu ni chanzo kizuri cha proteini na virutubisho muhimu vinavyo saidia mwili wangu kufanya kazi kwa ufanisi. Nisehemu yalishe yangu ya kila siku. Hasa ninapo hitaji guvu ya uimala. Kwa hivyo, uni kuipenda siku wa latha tu bali pia kwa manufaya kiafya. Tatu, ninapenda jinsi nyama ya ngombe inavyo weza kupikwa kwa njia nyingi tofauti. Inaweza kupika kwa kukaanga, kuchemusha, kuhoka au hata kutengeneza mchuzi enye viungo bali bali ubunifu huu unanipa fursa ya kubadilisha ladha kila mara bila kuchoka. Jambo linalo ongeza furaha ya kula. Ne, napenda pia jinsi nyama ya ngombe inavyo weza kuunganishwa na vyakula vingine. Inaweza kuendana na wali ugali mboga na hata kachumbari. Mchanganyiko huu hunifanya kila chakula kiwe kitamu na kitofauti na huto wa furaha ya kitamu na kikaribishi kwa familia au marafiki. Kwa ujumla, nyama ya ngombe ni kipendwa changu kwa sababu ni latha nzuri. Inatoa proteini muhimu, inaweza kupikwa kwa njia nyingi na inaweza kuunganishwa na vyakula mbali mbali. Ni sehemu ya lishe yangu ya kila siku na hunipa furaha ya kipekee kila ninapo ikula.

Kusubiri kwenye mustari mara nyingi ni changamoto kidogo. Lakini pia ni fursa ya kujifunza uvumilivu na nidhamu. Kwanza napaswa kuwa na subira na kuelewa kwa kila mtu anasubiri kwa sababu kuna huduma au raslimali inayo subiriwa na wengine pia. Hii hunifundisha uvumilivu na kutofika haraka au kuchanganyikiwa. Jambo linalo niwezesha kudumisha uvumilivu wa akili. Pia mara nyingine ninatumia muda huu wa ufanisi baada ya kuangalia muda wa haraka au kuchukizwa. Ninaweza kusoma kitu kidogo. Kusikiliza podcast au kupanga mawazo yangu kuhusu kazi na mipango yangu. Hii hunisaidia kupunguza uchovu na kusubiri na kufanya nipate wakati wa tija hata katika hali ya kusubiri. Tatu. Kusubiri kwenye mstari kuna nifundisha pia heshima kwa wengine. Kwa kusubiri kwa amani ninaonyesha heshima kwa watu wengine walioko kwenye mstari na kwa mfumo unaofanya huduma hiyo iwezekane. Hii hunisaidia kujenga maadili mema ya kijamii na kudumisha uhusiana mzuri na wengine hata katika hali ndogo kama kusubiri. Nne mara nyingine hisia ya kuchoka na au kutoridhika inaweza kuonekana hasa kama mustari ni mrefu au huduma inachukua muda. Hata hivyo inajitahidi kuthibiti hisia hizo na kubaki na mtazamo chanya kuji kujua kuwa hakuna njia ya kuruka mustari bila kuathiri wengine. Kuna nifanya nijisikie utu. Wajibikaji wa kijamii kwa ujumla. Kusubiri kwenye mustari ni changamoto lakini pia ni somo la uvumilivu nidhamu na heshima kwa wengine. Hata kama wakati unapata unapita pole pole ninajitahidi kutumia muda huwa kwa njia chanya na kutumia kama fursa ya kujifunza kwa ugumu mtulivu na mwenye heshima katika jamii.

Chumba ni nacho kipenda zaidi nyumbani ni sebule yetu. Mawazo yangu ya kwanza pare ninapo fika nifalaja na utulivu unawo nigusa. Mara tu ninapo ingia sebule hii ni chuba abacho kime pambwa wa njia inayopendeza na kwa kila kipaumbele chake kinanifanya nijisikie nyumbani na salama. Hapa ndipo mara nyingi napumzika badala ya siku baada ya siku refu ya kazi au shughuli nyingine. Kipendeko changu cha sebule ni kutokana na meza na viti vyenye starehe rangi za ukuta zina zinazo nyekea macho. Na mwanga wa asili unaopita kupitia madirisha makubwa. Vitu hivi vinachangia hali ya amani. Na kunifanya nijisikie vizuri, kiakili na kimwili. Pia kuna picha na mapambo mandogo yanayoongeza uhalisia na urembo wa chumba hicho jambo linalofanya sebule iwe ya kuvutia na kupendeza kila mara. Katika sebule, mara nyingi huufanya shughuli mbalimbali kuongeza starehe na burudani. Napenda kusoma vitabu na au magazete kutazama televisioni na kusikiliza mziki. Wakati nikilala kwenye sofa, wakati mwingine sebule pia ni mahali pa kupumzika na familia au marafiki. Kushiriki vicheko na kupanga mipango ya kila siku. Shughuli hizi huni hufanya sebule iwe kitovu cha maisha ya nyumbani. Pale nikikaa kwenye sebule ninahisi utulivu na faraja isiyo ya kawaida. Hali ya joto mwanga mzuri na mpangilio wa meza na viti huchangia hisia ya kuridhika na utulivu wa akili. Ni chumba abacho kinanifanya nisahau msongo wa mawazo wa nje na kunipa nafasi ya kujiandaa kichi vitendo na hisia kwa siku inayofuata. Kwa ujumla, sebule ni chumba ninacho kipenda kwa sababu ni sehemu ya starehe burudani na mahusiano ya familia. Inanipa faraja kuniruhusu kupumzika na ni mahali pa kushiriki furaha na wenzangu. Uwepo wangu pale hunifanya nijisikie nyumbani kwa kweli. Na kila kipaumbele cha chumba ndicho huchangia hali ya amani na furaha ya kila siku.

Wakati mkuu wa baseball niliouona ulikuwa wa kusimulia sana na uliobaki kwenye kumbukumbu zangu. Mawazo yangu ya kwanza ni mshikamano na shauku ya tukio hilo kwa sababu ilikuwa ni mechi kubwa kati ya timu ya harambee stars na nigeria. Nilikaa kwenye viti vyangu nikiwa tayari kushuhudia kile. Kila tukio hali ya uwaja ilikuwa ya kusisimua na mashabiki wakipiga makofi kuimba nyimbo zao kuhamasisha timu zao. Mara timu zikiwa wanapambana kwa bidii nilishuhudia tukio la ajabu mchezaji wa harambee stars Alipofanya Homeland La Kushangaza na mpira ukaingia nje ya uwanja kwa umbali mkubwa. Jambo ambalo halionekani kila mara mashabiki walilia kwa furaha na wachezaji waka kumbatiana kwa shangwe huku timu ya Nigeria ikijaribu kuhimiza maamuzi ya kifundi ili kurekebisha mchezo. Tukio lilinifanya nisisimuke na kushtuka kwa muda mfupi kama vile dunia yote ilikosa kulingana na neno langu. Tensi wakati huwa ulikuwa kubwa sana. Kila mchezo, kila kurusha mpira na kila mwendo wa mchezaji ulikuwa ukifuata kwa macho makini na shauku ya juu. Nilihisi mchanganyiko wa furaha na wasiwasi kwa sababu kila hatua ingeweza kusababi kubadilisha matokeo ya mechi, hali ya hewa, kelele na mashabiki na shauku ya wachazaji walio nifanya niwe sehemu ya tukio hila kwa kweli. Nilipo shiriki na wengine kwenye uwanja, nilihisi mshikamano wa kijamii na furaha ya pamoja kuona shauku ya mashabiki wengine wakishiriki hisia ya mshangao na furaha kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya tukio kubwa zaidi kuliko na kuangalia mechi ushawishi wa hisia hizi unabaki kwangu kama kumbukumbu ya pekee ya burudani na mshikamano wa kijamii.